Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kukaa kimya kidogo, kusikiliza muziki, kuangalia kitu cha kuchekesha au kuongea na mtu ninayempenda. Wakati mwingine, kulala mapema husaidia sana kurudisha nguvu na akili, iwe sawa tena.

Kama binadamu wa kawaida, napendelea kutumia mtandao kwa kusoma habari, kujifunza mambo mapya, na kuwasiliana na marafiki. Simu nyingi mtandaoni ni nzuri kwa burudani, lakini pia ni muhimu kuwa makini na muda unaotumia. Habari mtandaoni hupunguza upweke na huweza kuwa njia nzuri ya kuburudika.

Kazi za darura upaswa kushugulikiwa kwa haraka na kwa utaratibu. Kwanza, napanga kipaumbele kulingana na umuimu wa tatizo. Kisha, ninachukua atua sa haraka, kama kutoa msaada, kuripoti tatizo, au kuondoa adhari. Mwisho, baatha ya dharura napanga kurudisha kila kitu kwenye hali yake ya kawaida na kuwakikisha akuna tatizo linalo baki.

Usiku kabla ya kulala, mimi huwa napunguza mwanga wa vifaa, kusoma kidogo au kusikiliza muziki tulivu, kuoga au kusafisha uso na kuandaa mambo ya kesho. Hii husaidia akili na mwili kupumzika na kufanya usingizi uwe mzuri na wa kina kwa sababu umejiandaa ya kutosha wakati unapolala unajua siku yenye inafuata mambo iko shwari.

Napenda kusomea kwenye mtandao nyumbani au mahali tulivu ambapo siwakasirishi. Mara nyingine pia napenda kusomea kwenye simu au kompyuta wakati nasafiri. Au kwenye maktaba kidogo ikiwa nahitaji umakini zaidi. Hii inafanya kusoma kuwa urahisi na kufurahisha.

Mafanikio niliyopewa kazini ni pamoja na kukamilisha miradi kwa wakati kupokea sifa kutoka kwa wasimamizi na kujifunza ujuzi mpya. Pia ni meweza kushirikia na vizuri na wenzangu. Jambo lililonifanya nipate matokeo mazuri na kuimarisha usiano kazini. Ime niletea furaha na motisha ya kufanya kazi.

Mimi huwa nahudhuria ibada mara kathaa kwa wiki. Kulingana na dini na ratiba yangu kwa kawaida napenda kwenda ibada kila jumapili au siku muhimu za kidini. Na mara nyingine pia kwenye midhahalo au sherehe za kidini hii hii usaidia kuimarisha imani na kuleta amani ya ndani.

Mimi napenda kusikiliza muziki unaonifanya nishangilie au unipumzishe. Kwa mfano, napenda muziki wa kichekesho, wa mapenzi na wa kupumzisha. Mara nyingi, huwa nasikiliza asubuhi kuanzia kuanza siku vizuri au jioni kupumzika baada ya kazi.

Kwa kawaida mtu mzima hupata saa saba hadi nane za usingizi kila usiku. Hii husaidia mwili na akili kupumzika. Kurudisha nguvu na kufanya kazi vizuri. Siku inayofuata wakati mwingine usingizi unaweza kuwa mfupi au mrefu kidogo kulingana na shughuli na afya.

Lengo la muda mrefu kwenye kazi ni kufanikisha maendeleo ya kitaalamu, kupata ustawi wa kifedha na kujenga msingi dhabiti wa maisha. Pia linahusisha kuimarisha ujuzi kupata heshima kazini na kuwa na mchango chanya kwenye kampuni au jamii kwa muda wa miaka kadhaa.

Napenda chakula kisicho na mafuta sana kwani hicho hupunguza athari ya ugonjwa wa moyo na kusaidia kuthibiti uzito. Ata hivyo, mafuta yenye afya kama ya miseituni au parachichi yanaweza kuwa na faida kwa afya ya moyo na ubongo. Ni vizuri kushauriana na lishe ili kupata usawa bora.

Da, unajua mambo ya kazi wakati mwingine yanachosha sana. Hasa pale unapoona kila kitu, ulichokizoea kinabadilika ghafla. Inakata stimu mkweli. Mimi nashambulia mabadeliko haya kwa staili hizi. Moja huwa mimi si mtu wa kwanza kulalamika. Najua kule ofisini, huwa kuna wale watu ambao mabadiliko yakitokea tu, wao ndo wa kwanza, kwanza hoho, mara hoho, mfumo huu, ufanyi kazi. Mimi na wewe tusiwe hapo. Pili, jifanye mjuaji wa iyo hali mpya, yani positive way. Hapa ndipo unawazidi ujanja wenzaako. Tatu, tunza afya yako ya akili, mental health. Kazi ziziku paishi presha mse kama mambo yanabadilika na yanachanganya fika nyumbani achana na magrupu ya whatsapp ya ofisi piga maji lala kesho utamuka na akili mpya.

Ushirikiano kwenye timu ni kama timu ya mpira mwanamu. Unaweza kuwa na mchezaji mmoja star kama messi lakini kama mabeki ya wakapi na viungwa hawatoi pasi timu itafungwa tu. Sasa ukitaka watu wako wafanya kazi kama kitu kimoja na sio kila mtu kuvutia kwake ivyo ndivyo mimi ningecheza kwanza najenga ushikaji kwanza, yani trust, watu hawawezi kusaidiana kama awaminiani, mimi ningehimiza kwanza watu wajuane nje ya yale mafali ya ofisini. Pili, kila mtu ajue namba yake. Tatu, fungua milango ya maongezi, yaani communication. Kusiwe na siri za kambi, himiza watu waseme ukweli. Kama mtu amekwama asione aibu kusema hapa nimepoteza ramani, nisaidieni na kusiwe na wale watu wakuonyesha wenzako vidole, makosa yakitokea, badala ya kuuliza nani kuharibu, ulizeni turekebishe hii. Nne, sherehekeni ata ushindi mdogo. Tano, punguza ego. Kwenye timu neno mimi linabidi lipungue na neno sisi liongezeke. Uongozi uwe niwa kusaidiana sio wa kutoa amri kama huko jeshini.

Mimi mwana biashara bora zaidi ninaemjua ni Aliko dangote. Sio kwa sababu tu ana pesa nyingi, bali kwa sababu ya jinsi anavyofikiria na kushambulia soko la Afrika. Pili, kwanini nampenda? Jamaa ana utulivu wa ajabu pamoja na vikwazo vyote vya kiuchumi barani Afrika. Yeye huwa haogopi kuekeza mabilioni kwenye viwanda vikubwa cement, sukari, mafuta. Ana roho ya kudhubutu ambayo wengi wetu tunaiogopa kitu cha ajabu alichofanya nakumbuka kipindi anajenga refinery yake ya mafuta kule nigeria watu wengi walisema atafeli kwa sababu ya siasa na gharama lakina jamaa akakaza fuvu mpaka akamaliza. Ni ujasiri uliopitiliza. Nimejifunza kuwa na long term vision. Binadamu wengi tunataka faida ya leo au kesho. Lakini yeye anaweza kuwekeza leo akijua faida itaanza kuonekana baada ya miaka kumi hio ndio siri ya utajiri wa kudumu. Kitu ambacho nahisi kitu ambacho nahisi jinsi anavyofanya biashara nafikiria anatumia mfumo wa domination hataki tu kufanya biashara anataka kumiliki soko zima ili aweze kupanga bei na kutoa ajira nyingi ni mbinu ya hatari lakini yenye matunda sana na ukiwa na akili kama yake.

Mara nyingi mimi huenda maktabani mara chache tu kwa wiki. Mara mbili au tatu kulingana na mahitaji yangu hapo huwa nikitafuta vitabu nikisoma kidogo au kujipatia utulivu na mawazo mapya kutoka kwenye mabadiliko mbalimbali ama wakati nataka kufanya utafiti fulani.

Mimi binafsi mara nyingi napenda kununua vitabu hasa vile vinyoweza kunifunza kitu kipwa au kuniacha nikafikirie kwa undani pia napenda vitu vidogo vya kufurahisha kama kalamu zuri kama daftari au kitu cha kucheka kidogo.

Asubuhi napenda kunywa kahawa moto kidogo au chai yenye sukari kidogo. Wakati mwingine napendelea maji ya moto au juisi ya matunda inaniamsha taratibu na kunifanya nijisikie tayari kwa siku nzima. Iyo siku nzima huanajipata ata naweza maliza siku bila kunywa bila kukula lunch au chakula cha mchana.

Kulingana na mimi, mimi ningependa kujifunza kupika vyakula vya kila aina kutoka tamaduni tofauti. Pia ningependa kuelewa zaidi kuhusu teknolojia mpya na jinsi inavyoweza kuboresha maisha na kujifunza lugha mpya ili kuwasiliana na watu zaidi duniani. Hii itanipa uhuru zaidi, maana kila mtu ambayo ntakua nikikutana na yeye, ntakua naeza kuelewana na yeye kwa uraisi.

Napenda zaidi suruali kwa sababu na rahisi kuvaa inayo inafaa kwa hali nyingi na inanikumbusha starehe lakini pia napenda sketi mara nyingine hasaa wakati nataka mtindo wakipekee ama nafasi ya kujaribu mavazi tofauti.